Kuwatia moyo wenzangu ni jambo ninalolipa kipaumbele kila siku. Kwanza, husikiliza kwa makini wanapozungumza ili waone kuwa mawazo na hisia zao ni muhimu. Kusikiliza kunampa mtu nguvu kubwa ya kuendelea. Pili, hutoa maneno ya faraja na pongezi za dhati wanapofanya vizuri hata kama ni hatua ndogo. Pongezi huongeza kujiamini na motisha. Pia, hujitahidi kukuwa mfano mzuri kwa vitendo kama kufanya kazi kwa bidii, kuwa nanidhamu na kudumisha mtazamo chanya hata wakati wa changamoto. Wakati mwingine, husaidia moja kwa moja kwa kushirikiana kazi au kutoa ushauri pale wanapohitaji msaada. Zaidi ya hayo, huwahimiza kuona changamoto kama fursa ya kujifunza badala ya kushidwa. Kwa kufanya hayo yote, hujenga mazingira ya kuaminiana, mshikamano na matumaini ambayo hufanya wenzangu wajisikie kudhaminiwa na kuwa na nguvu ya kusonga mbele.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi, sababu kuni urahisi na kasi ya kupata taarifa, ninaweza kusoma habari wakati wowote kupitia simu au kompyuta bila kusubiri gazeti richapishwe. Habari mtandaoni pia husahihishwa mara kwa mara hivo napata taarifa za hivi punde kuhusu kinachoendelea duniani. Pia, kuna kuna vyanzo vingi vinavyotoa mitazamo tafauti, jambo linalosaidia kuelewa habari kwa undani zaidi. Faida nyingine ni uwezo wa kuhifadhi, kushiriki, au kutafuta habari kwa urahisi. Hata hivo, ninaona gazeti la karatasi lina mvuto wake hasa kwa wale wanaopenda kusoma bila screen. Licha ya hilo, kwa mtindo wa maisha wa sasa, habari mtandaoni ndizo zinazonipendelea zaidi.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio sana na ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku Radio inanipa mchanganyiko mzuri wa burudani, elimu na taarifa bila kunihitaji kuangalia skrini Ninapenda jinsi ninavyoweza kuisikiliza nikiwa nafanya shughuli nyingine kama kufanya kazi za nyumbani, kusafiri au kupumzika vipindi vya muziki unibadilisha hali ya moyo na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo hasa baada ya siku ndefu Pia, vipindi vya habari hunifanya niwe na uelewa wa matukio ya kitaifa na kima taifa kwa wakati unaofaa. Mijadala ya redio hunisaidia kusikia maoni tofauti na kufikiria kwa kina kuhusu maswala ya kijamii. Zaidi ya hayo, redio huleta hisia ya ukaribu kwa sababu sauti za watangazaji huwa na urafiki na uhalisia. Kwa ujumla, redio ni chanza rahisi cha kuaminika na cha kufraisha ambacho bado kina nafasi kubwa katika ulimwengu wa kisasa wa teknolojia.

Ninapokutana na tatizo kazini huanza kwa kulitambua na kulielewa vizuri kabla ya kuchukua hatua. Hii inahusisha kukusanya tarifa zote muhimu, kusikiliza maoni ya wahusika wengine na kutambua chanzo halisi cha tatizo badala ya dalili zake tu. Baada ya hapo, hugawanya tatizo katika sehemu ndogo ili liwe rahisi kushughulikia. Kisha, utafakari suluhisho mbadala nikizingatia faida na hasara za kila chaguo. Napohitaji, huwashirikisha wenzangu au wasimamizi ili kupata mitazamo tofauti na kuboresha uamuzi. Baada ya kuchagua suluisho bora, huchukua hatua kwa mpangilio na kwa wakati, huku nikifuatilia matokeo ili kuona kama tatizo limetatuliwa ipasavyo. Ikiwa suluisho halifanyi kazi kama ilivyo tarajiwa, huwa tayari kurekebisha mkakati. Zaidi ya yote, hujitahidi kubaki mtulivu, mwenye nidhamu na muelekeo chanya kwa sababu mtazamo mzuri husaidia sana kutatua matatizo kwa ufanisi na kudumisha mazingira mazuri ya kazi.

Mchezaji wa mchezo ninayempenda sana Lionel messi. Nampenda kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee, unyenyekevu na namna anavyocheza kwa akili zaidi kuliko nguvu. Messi ana uwezo wa kudhibiti mpira kwa ustadi mkubwa, kufanya maamuzi ya haraka na kubadilisha mwelekeo wa mchezo kwa muda mfupi sana. Kinachovutia zaidi ni nidhamu na bidii yake, licha ya mafanikio makubwa aliyopata, bado anaendelea kujituma na kuheshimu wachezaji wenzake na wapinzani. Pia ni mchezaji wa timu anayependa kusaidia wengine kungaa badala ya kutafuta sifa peke yake. Mafanikio yake katika vilabu tofauti na timu ya taifa yanaonyesha uvumilivu na imani kibinafsi. Kwa ujumla, messi ni mfano mzuri wa jinsi kipaji kinapochanganywa na juhudi, unyenyekevu na mapenzi ya kweli kwa mchezo.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe. Ninayoipenda kwa sababu inaladha tamu ya asili na arufu nzuri inayo burudisha sana. Juisi ya embe hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mwenye afya hasa wakati wa joto kali. Pia inavirutubisho muhimu kama vitamin A na cha ambavyo usaidia kuimarisha kinga ya mwili. Ninaipenda kunywa juisi ya embe ikiwa imechanganywa na matunda mengine kama chungwa au nanasi kwa ladha zaidi na faida za kiafya mbali na ladha yake juisi ya embe unikumbusha nyakati za nyumbani na msimu wa matunda jambo linalonifanya iwe ya kipekee moyoni mwangu.

Mara nyingi wikendi huwa nazitumia kama muda wa muhimu wa kupumzika, kujitunza na kujiandaa kisikolojia kwa wiki mpya Huwa napenda kuamka taratibu bila presha ya ratuba kali, jambo linalo nisaidia kupumzisha akili Baada ya hapo nafanya usafi wa nyumbani, kuandaa chakula, au kupanga mambo ambayo sikuweza kuyafanya wakati wa wiki Pia, hutenga mda wa kusikiliza mziki au redio, kusoma vitabu au nakala na wakati mwingine kuangalia filamu au vipindi vinavyo nifurahisha. Wekendi pia ni fulsa ya kuimarisha mahusiano, hivyo mimi huijitahidi kutembelea familia au kukutana na marafiki ili kuzungumza na kushirikia mawazo Iwapo hali ya hewa ni nzuri, napenda kutembea nje au kufanya mazoezi mepesi ili kuimarisha afya Wakati mwingine mimi hutumia wikendi kujifunza ujuzi mpya, au kutafakari malengo yangu ya muda mfupi na mrefu. Kwa ujumla wikendi kwangu ni muda wakujirejesha nguvu furaha, na motisha ya kuendelea mbele.

Ninapo furaia kuwa nyumbani upenda kutumia munda huo kufanya mambo ya yonipa amani na furaha ya ndani. Kwanza, ujipangia mazingira ya utulivu kwa kusafisha au kupanga chumba changu ili nijisikie nipo huru kiakili. Mara nyingi, husikiliza mziki au radio nikiwa nimekaa kwa utulivu jambo linalo nisaidia kupumzika baada ya shugli nyingi za nje. Pia upenda kuandaa na kula chakula ni nacho kipenda hasa ni kifanya mwenyewe kwa sababu hunipa hisia ya kuridhika. Wakati mwingine uangalia filamu, kusoma kitabu au kutumia munda kufikiria na kutafakari mambo ya maisha. Kuwa nyumbani pia hunipa nafasi ya kuwasiliana na familia au marafiki kwa mzungumzo ya kirafiki. Kwa ujumla, ninapokuwa nyumbani na ninafuraha utumia munda huo kujitunza, kujirejesha nguvu na kufraia utulivu ambao hupatikana kwa urahisi nje.

Ninasoma habari mtandaoni kutoka vyanzo mbalimbali vinavyotoa taarifa sahihi na za kisasa. Kwa kawaida hupenda kutembelea tovuti za magazeti makuu kama vile BBC, CNN, The Guardian na VOA kwa sababu zinatoa taarifa za kitaifa na kimataifa zinazosahihishwa mara kwa mara. Pia hupenda kutumia mitandao ya habari ya Afrika kama BBC Africa, Al Jazeera Africa, na tovuti za habari za Kenya kama Daily Nation au The Standard ili nijue matukio yanayoendelea karibu nami. Wakati mwingine pia hutumia apps za habari kwenye simu kama Google News au Flipboard ambazo huunganisha makala kutoka vyanzo mbalimbali kulingana na maslahi yangu. Zaidi ya hiyo hupenda kufuatilia mitandao ya kijamii ya watoa habari wa kuaminika kwa taarifa za haraka lakini kila wakati nadhibitisha ukweli wa taarifa kabla ya kuzipokea. Kwa njia hii ninaweza kuwa na picha kamili ya matukio tofauti na kuendelea kuwa na uelewa wa kina wa habari.

Ninaposherekea siku yangu ya kuzaliwa hufanya hivyo kwa mchanganyiko wa sherehe ndogo, furaha na kushirikiana na wapendwa Kwa kawaida huanza siku kwa kupokea salamu kutoka kwa familia, marafiki na wenzangu wa karibu jambo linalonipa hisia ya furaha na kuthaminiwa Baada ya hapo, mara nyingine hufanya hafla ya kidogo nyumbani au mahali panapofaa ambapo hupika au kuagiza chakula ninachokipenda kisha kushirikiana na wapendwa kwa keki, vinywaji na burudani. Mara nyingine upenda kutumia siku hiyo kufanya kitu maalum ninachokipenda kama kutembea sehemu ninayoipenda kufanya shugjli za burudani au kujiboresha kielimu au kimaisha. Zaidi ya hiyo, hupokea zawadi na salamu za upendo kutoka wapendwa, jabo linaloongeza furaha na kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla, siku ya kuzaliwa kwangu ni mchanganyiko wa furaha, shukrani na kusherehekea maisha huku nikijitahidi kuunda kumbukumbu nzuri ambazo zinadumu.

Mandhari nzuri nilio pewa na fasi ya kuiona ni mengi na tofauti lakini moja ya enye kushangaza zaidi nijua lilikichoreka kwenye pwani ya mji wa Mombasa Mandhari hiyo ilikuwa ya kipekee kwa sababu maji ya bahari yalikumbatia rangi za dhahabu na waridi huku mawibi ya kipiga kwa upole kwenye muambao hewa ilikuwa safi yenye harufu ya chumvi ya bahari na upepo wajoto ulileta utulivu wa kipekee Pia nilifraia mandhari ya milima ya abadea wakati juali na pochomoza ambapo mawingu ya mapema ya asubui ya mechanganyika na miti ya kijani kibichi na mimea ya apuri ikipeana hisia ya amani na utulivu. Mandhari hizi zote zilinifanya ni hisi nguvu ya asili na uzuri wa dunia zikiwa ni kumbukumbu zisiso sahaulika. Zaidi ya hayo, mandhari nzuri hutoa nafasi ya kutafakari kupumzika na kupata motisha ya kuendelea na maisha kwa furaha na shukrani.

Mwandishi wa vitabu ni naye mpenda sana ni chinua achembe, na mpenda kwa sababu anaweza kueleza maisha, tamaduni na changamoto za kijamii za kiafrika kwa namna ya kina na enye mvuto wakipekee. Kitabu chake, Things Fall Apart, ni mfano wa jinsi achembe anavyoweza kuunganisha historia, hadithi za tamaduni na maisha ya kawaida ya watu kwa luga rasmi, lakini yenye nguvu. Ninafutiwa sana na uwezo wake wakuonyesha mchanganyiko wa tamaduni za kiAfrika na adhari za ukoloni bila kupoteza hadithi ya kibinadamu. Zaidi ya hiyo, acheme hutoa mitazamo ya kimaadili na fikra zinazo sisimua wa somaji kufikiria maisha na jamii zao kwa undani. Ninapopata kitabu chake huzidi kuwa motisha kujifunza na kuendeleza uelewa wangu wa historia na tamaduni za kiafrika. Kwa ujumla, achembe ni mwandishi wa kipekee ambaye anaweza kuunganisha elimu, burudani na tafakari ya maisha katika kazi yake.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea sana Misri hasa piramidi za giza. Mandhari ya kihistoria huko ni ya kuvutia sana kwani inachanganya historia ya karne elfu za kale sanaa na hekima za kifalme za zamani. Ninavutiwa na jinsi watu wa zamani walivyoweza kujenga majengo makubwa na magumu kwa kutumia teknolojia za wakati huo Jambo linaloonyesha ubunifu na nidhamu yao kutembelea piramidi na kuona sanamu za kifalme au makaburi ya kifahari kunaifanya nihisi kama ninarudi nyuma kwenye historia kuelewa maisha, imani na utamaduni wa watu wa kale Zaidi ya hiyo, misri inamchanganyiko wa mandhari ya jangwa na mito kama Nile, jambo linaloongeza mvuto wa kihistoria na kimaumbile Kwa ujumla, kutembelea mahali pa kihistoria kama piramidi za giza kungekua ni fursa ya kipekee ya kujifunza historia, kushangazo na ustadi wa zamani na kupata kumbukumbu zisizosahaulika.

Ndiyo, napenda kusherekea mwaka mpia kwanjia fulani ingawa sikila wakati kwa sherehe kubwa. Kwa kawaida, huanza kwa kutafakari na kushukuru mwaka uliopita, kuangalia mafanikio, changamoto na mafunzo niliyo yapata. Baada ya hapo, huupanga malengo na ahadi za mwaka mpya ili kujipanga kimaisha, kielimu au kimaadili. Katika sherehe yenye burudani mara nyingine, huungana na familia au marafiki kwa chakula, vinywaji na burudani huku tukibadilishana salamu na furaa. Wengine hufurahia kwa kuchoma keki, kuangalia midahalo ya mwaka mpya au burudani ya mziki. Zaidi ya hayo, hupenda kushiriki katika tamasha au maonyesho ya uma pale inapoeze kana, kwani hutoa hisia ya mshikamano na furaha ya pamoja. Kwa jumla, kusherehekea mwaka mpya kwangu ni mchanganyiko wa shukrani, kufurahia na kujiandaa kwa changamoto na fursa mpya zinazo kuja.

Kipawa changu kikuu ni kuandika na kueleza mawazo kwa uwazi na kwa mvuto. Ninapenda kutumia lugha kueleza hisia, mawazo au kueleza hadithi ambazo zinaweza kusaidia wengine kuelewa jambo fulani kwa urahisi. Pia, nina kipawa cha kusikiliza na kuelewa watu jambo linalo nisa uelewa wa hisia za wengine na kunisaidia kutoa ushauri au msaada kwa njia inayofaa. Kwa upande mwingine, ninakipawa cha kujifunza haraka na kushiriki maarifa ninayo pata kwa wengine au kupitia vyanzo vya elimu, jambo linalonifanya niwe na ufahamu mpana katika maswala mbali mbali. Zaidi ya hayo, nina uwezo wa kubadilika kwa mazingira tofauti, nikajitengenezea mbinu za kufanikisha kazi au kujibu changamoto. Kwa ujumla, vipawa hivi huniwezesha kuwa na ufanisi kusaidia wengine na kuendeleza ukuwaji wangu binafsi na kijamii.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza ufanya jitihanda za kuelewa tatizo mwenyewe na kutafuta suluisho kupitia raslimali zilizo karibu kama vitabu vya kazi, maelezo ya ndani ya kampuni au mtandao. Ikiwa bado siwezi kutatua tatizo, hufika kwa wenzangu au msmamizi kwa heshima na kwa uwazi, nikieleza tofauti kwa ufupi, nikieleza hatua nilizochukua tayari na kuuliza ushauri au mwongozo. Hii husaidia kuepuka kuchukua munda usio hitajika na inafanya mawasiliano kuwa raisi na yenye tija. Mara nyingine, pia huchukua nafasi ya kujifunza kutoka kwa mtu anayenisaidia kwa kuchukua maelezo mbinu au mbinu mbandala za kushugulikia tatizo kama hili katika siku zijazo. Zaidi ya yote, ninaitaji kubaki mtulivu na mwelekeo chanya kwani kuonyesha unyenyekevu na shauku ya kujifunza kuna saidia kujenga uhusiano mzuri, kazini na kuongeza ufanisi wa suluisho. Kwa njia hii, msaada siyo ishara ya udhaifu, bali ni nafasi ya kujifunza, kuboresha kazi na kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Napendelea upepo wa asili kuliko ac. Upepo hunipa hisia ya uhai na utulivu kwa sababu ni wa kawaida na hubadilika kulingana na mazingira. Napenda kufungua madirisha ili hewa safi iingie hasa wakati wa jioni au asubuhi kwa sababu hunisaidia kupumzika na kujisikia huru. Upepo pia hunikumbusha ukaribu na mazingira ya asili kama miti na anga. Hata hivo, naelewa umuhimu wa ac hasa wakati wa joto kali au katika maeneo yenye unyevu unyevu mwingi kwa sababu husaidia kudhibiti joto haraka na kwa urahisi. Kwa ujumla, ikiwa hali ya hewa inaruhusu, hupendelea upepo wa kawaida lakini katika mazingira ya joto kali sana, ac huwa suluhisho la haraka na lenye faraja.

Ndiyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti katika maisha yangu ya kila siku Kwa mfano, hutoa urahisi mkubwa kutumia mashine za kuamsha zenye sauti kisha kuzungumza na simu au kompyuta kupitia amri za sauti badala ya kuandika kila kitu teknolojia ya sauti pia hunisaidia kusikiliza wa mziki, redio au vitabu vya sauti nikiwa safarini au nikiwa busy na shuguli nyingine.Jambo linaloongeza ufanisi vile vile, husaidia kuandika au kutuma ujumbe kwa haraka bila kutumia mikono hasa wakati nikiwa safarini au nikifanya kazi za mikono. Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti inarahisisha ufikishaji wa habari kwa haraka na inaweza kusaidia kujifunza lugha au taarifa mpya kwa njia rahisi na ya kufurahisha. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni chombo muhimu kinacho ongeza urahisi, ufanisi na furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki na ilikuwa ni uzoefu wa kipekee sana. Nilifraia sana mchango wa moja kwa moja wa wasanii, sauti zao na mbio za midundo zinazounganisha hasira yote kwa hisia moja. Manthari ya tamasha, mwanga na wingu la sauti za mziki ziliunda hali ya furaha isiyoweza kuelezwa huku kila mtu akijumuika kwa kusherekea burudani. Pia nilifraia kuona watu wakifraia kwa pamoja, kucheza na kushirikiana hisia za muziki, jambo linalofanya nijisikie kama sehemu ya jamii kubwa yenye mshikamano. Zaidi ya burudani, tamasha hilo lilinifundisha kuthamini kazi ngumu ya wasanii na jinsi muziki unavyoweza kuunganisha watu bila kujali tofauti zao. Kwa ujumla, tamasha la muziki ni nafasi ya furaa, mshikamano na kumbukumbu zizisosahaulika.

Ninaposherehekea siku kuu upenda kufanya hivyo kwa mchanga nyiko wa shukrani, ibada na kushirikiana na familia na marafiki. Kwa siku kuu za kidini, uwanza kwa kujiaandaa ki maadili na kiroho kama kusali na kuhudhuria ibada ili kutoa shukrani na kutafakari juu ya mwaka uliopita. Baada ya hapo, hupa ngasherehe nye pesi nyumbani, ikijumuisha chakula maalum, keki au vinywaji vina vyopendeza na mara nyingine kushiriki katika mapambo ya kitamaduni kama vinyango, ngoma au michezo ya jadi. Ninapenda pia kutembelea, wapendwa au kupokea wageni, jabo linalongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Zaidi ya hayo, siku kuu ni nafasi ya kutoa zawadi ya msaada kwa wale wasiojiweza, jambo linaloongeza shukrani na moyo wa kutoa. Kwa ujumla, kusherehekea siku kuu kwangu ni mchanganyiko wa furaha, shukrani, mshikamano wa kijamii na kutafakari juu ya thamani za maisha.

Mboga ninayoipenda kula sana ni sukumawiki, ninaipenda kwa sababu ni rahisi kupika, ina ladha nzuri na ni chenye virutubisho muhimu kama vitamin A na cha na chuma ambavyo husaidia kudumisha afya bora Mara nyingi, hupikwa kwa haraka au kuchanganywa na vitunguu, nyanya na mafuta kidogo ili kuongeza ladha Zaidi ya sukumawiki pia napenda spinachi na kabiji kwani ni rahisi kuipata na pia husaidia mwili kuwa na nguvu na afya. Mboga hizi hutoa chaguo la chakula cha kiasili na cha afya na mara nyingi huchangishwa na wali, ugali na vyakula vingine vya kawaida. Kwa ujumla, mboga ninazozikula husaidia kueka lishe bora, kuimarisha afya na pia hutoa furaha kula chakula cha asili chenye ladha tamu.

Mazingira ya kazi ya nakua mazuri pale mfumo tabia na rasilimali vinapoendana ili kutoa hali ya ushirikiano, furaha na ufanisi. Kwanza, uongozi mzuri unaowaheshimu na kuwasikiliza wafanyikazi hutoa hisia ya kuthaminiwa na motisha ya kufanya vizuri. Pia, mawasiliano wazina ya heshima kati ya wafanyikazi na wasmamizi ya nahakikisha taarifa zina zinapokelewa kwa usahihi na changamoto zinatatuliwa haraka. Mazingira ya kazi ya nayokuwa na usafi, mwanga mzuri, hewa safi na nafasi ya kutosha huongoza urahisi na faraja kazini. Zaidi ya hayo, ushirikiano mshikamano na heshima ya kikundi huunda hisia ya familia ndogo kazini, ikiraisisha kushirikiana, kubadilishana maarifa na kushughulikia changamoto kwa pamoja. Mwisho, kutambua na kupongeza mafanikio, pamoja na fursa za mafunzo na ukuaji binafsi, uchangia hisia ya kuridhika na motisha ya kuendelea kufanya vizuri. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi ni yale ya nayo changanya heshima, ushirikiano, faraja, motisha na fursa ya maendeleo kwa kila mfanyi kazi.

Hapana, si ishi mahali nilipo zaliwa. Baada ya kukua, nilihamia eneo lingine kwa sababu ya masomo, kazi au fursa nyingine za maisha. Kuishi mbali na mahali ulipo zaliwa, kumenisaidia kujifunza mambo mapya, kukutana na watu wa tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Hata hivyo, bado ninathamini sana mahali nilipo zaliwa kwa sababu ndiko kuna kumbukumu za utoto, familia na mzizi yangu. Ninapopata nafasi, hupenda kurudi kutembelea eneo hilo ili kuimarisha uhusiano na kukumbuka niliko toka.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya rangi ya rangi au kahawa na nisehemu muhimu ya kuanzia siku kwa furaha na ni shati. Mara nyingi napendelea kuanzia siku yangu kwa kikombe cha chai safi mara nyingine chenye tangawizi au majani ya chai ya kipekee. Kwani hunipa hisia za utulivu na ni njia nzuri ya kuamka taratibu. Chai usaidia pia kuamrisha ni shati ya mwili na akili ikinifanya niwe makini na tayari kushugulikia changamoto za kazi au maswala binafsi. Wakati mwingine, napendelea kahawa safi iliopikwa kwa moto kwa ladha ya kipekee na harufu inayovutia ambayo hunifanya nijisikie macho na mwenye nguvu. Kinywaji hiki cha asubui si tu kinanipa nguvu, bali pia nisehemu ya rutini ya kufikiria, kupanga siku na kutafakari juu ya mambo muhimu ninayopaswa kuyafanikisha. Zaidi ya hayo, kunywa chai au kahawa asubui ni fursa ya kupumzika kidogo kufuraia utulivu wa asubui na kujiandaa kisaikolojia kwa shuguli zinazokuja. Kwa pamoja, kinywaji hiki huchangia si tu afya na nishati ya mwili bali pia moyo wafuraha, utulivu wa akili na motisha ya kuanza siku kwa mtazamo chanya au fanisi.

Kufahamu majirani wangu ni jambo la msingi sana katika maisha ya kijamii na linafaida nyingi zinazoweza kuathiri maisha yako kila siku. Kawaida, kufahamu majirani kuna usisha zaidi ya kujua majina ya watu ni kujenga uhusiano wa kuaminiana, kuelewa tabia zao na kushirikiana katika masuala mbali mbali ya maisha ya kila siku. Kwa mfano, unapojua majirani wako vizuri, unaeza kusaidiana katika hali za dharura kama kutunza nyumba wakati uko safarini au kusaidiana ikiwa kuna tatizo lamaji au umeme. Pia, majirani wanaweza kuwa chanzo cha msaada kwa jamii kama kushirikiana katika hafla za kijamii, sherehe za arusi au sikukuu za kidini. Zaidi ya hayo, kufahamu majirani kuna saidia kuunda jamii yenye mshikamano. Unapojua majirani wako, unajenga mazingira yenye amani ambapo watu wanaheshimiana na kuzingatia maitaji ya wengine. Hii pia inaeza kupunguza uhalifu au tabia zisizo za lazima kwani majirani wanaposhirikiana na kufuatilia mazingira yao kuna uwezekano mdogo wa kutokea matatizo makubwa. Hata hivo, siki la mtu anapendelea kuwa karibu na majirani wake, baadhi ya watu wanathamini faraga yao na hujishugulisha bila kushirikiana sana na wengine. Hii ni sawa kabisa, lakini nivyema kwa na kiwango cha mawasiliano cha heshma ilikuondoa upweke wakijamii au matatizo ya siota rajiwa. Kwa ujumla, kufahamu majirani wako kuna leta faida ya usalama, mshikamano na hisia ya kuwa sehemu ya jamii, ikileta furaha na utulivu katika maisha ya kila siku.

Chakula nacho pendelea kula jioni huwa kina mchanganyiko wa lishe na urahisi. Kwa mfano, mara nyingi napendelea chakula kinacho jumuisha protini nzuri, mboga na wanga mdogo au mzima. Chakula kama samaki wa kukaanga au kuoka, nyama ya kuku au ya ngombe iliyopikwa vizuri, pamoja na saladi ya mboga mbichi au zilizopikwa kwa mvuke huwa chaguo la kipekee. Mara nyingine napenda pia mlo wa jioni kuwa wa haraka na wa kirafiki kama pasa yenye mboga, pilau ya mboga na nyama au chakula cha kiasili kama ugali sukuma wiki na samaki. Pia, chakula cha jioni huwa napenda kiwe kidogo kiasi, si kizito sana ili kisha niweze kulala vizuri bila uzito mwilini. Hii inasaidia afya na usingizi mzuri. Vile vile, mara nyingine napenda kujumuisha matunda kama dessert kwa mfano matunda ya msimu au ndizi ambayo huongeza ladha na virutubisho kwenye mlo. Kwa ufupi, chakula cha jioni ninacho kipendelea ni kile kinacholenga usawa wa lishe, kirafiki kwa mgegenyo wa chakula na kipekee kwa ladha mara nyingi ni kujumuisha proteini mboga, wanga mdogo na matunda ya msimu.

Kazi inayoendelea kubadilika kila wakati, inahitaji mafunzo mbalimbali ili kuendelea kuwa na ufanisi, kuongeza ujuzi na kuchangia kikamilifu kwenye shirika. Mafunzo ninayo pendelea kupata kazini yangejikita katika maeneo yafuatayo. Kwanza, mafunzo ya ufahamu wa kiteknolojia, hii ni pamoja na kutumia programu mpya za kidijiti na mifumo ya usimamizi wa data. Katika dunia ya leo, teknolojia hubadilisha njia tunavyofanya kazi, hivyo kuelewa zana za kikazi, kinarahisisha kazi na kuongeza tija. Pili, mafunzo ya uongozi na usimamizi wa mradi ni muhimu. Hapa ninaweza kujifunza jinsi ya kupanga, kuratibu na kufuatilia miradi kwa ufanisi, pamoja na kuhimiza ushirikiano wa timu, mafunzo haya yanasaidia kukuza uwezo wa kuchukua majukumu makubwa na kuongeza bila shida. Tatu, mafunzo ya mawasiliano na uhusiano wa kijamii kazini. Kujua jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na wafanyikazi wenzako, kushughulikia migogoro na kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano ni muhimu sana. Hii inakuza tija na furaha ya kazini. Nne, mafunzo ya ufahamu wa masuala ya kibunifu na kutatua changamoto. Mafunzo haya husaidia kuboresha uwezo wa kufikiri kimkakati, kutambua solution mbadala na kushughulikia changamoto kwa njia bora. Mafunzo mengine ninayopendelea ni yale ya kujifunza utendaji bora wa kibinafsi kama kusimamia muda, kufanya kazi chini ya shinikizo na kuongeza ufanisi wa kila siku. Kwa kifupi, ninayopendelea kazini yanajumuisha teknolojia, uongozi, mawasiliano, ubunifu na utendaji binafsi yote yakilenga kukuza uwezo wangu kuongeza tija ya timu na kufanya kazi iwe yenye furaha yenye thamani.

Mimi hufuatilia mfululizo wa TV unaovutia kisaikolojia na unaochanganya hadithi za kusisimua na ucheshi. Kwa mfano, napenda mfululizo wa kisiasa na cha kisheria ambao unahusia mbinu za uongozi, maamuzi magumu na changamoto za kikazi kwa sababu huongeza uwelewa wangu wa tabia za binadamu na jinsi watu wanavyo shirikiana katika mazingira magumu. Pia, napenda mfululizo wa kisayansi na cha kutisha kama zile hadithi zinazohusiana na uhalifu wa kisasa au vumbuzi wa kisayansi kwani hutoa msisiko na burudani inavyo shirikisha akili. Kwa upande mwngine, hufuatilia pia mfululizo wa kuchekesha au wa familia ambao huwa burudani rahisi na njia ya kupumzika baada siku ndefu. Napenda mchanganyiko huu wa aina tatu, msisimuko, elimu na ucheshi kwani kila mmoja huleta kitu tofauti kisaikolojia, maarifa au furaha ya kupumzika. Kwa kifupi, mfurulizo wa tvi naufuatilia ni ule unaochanganya, msisimuko, maarifa na burudani unaonipa hisia za kufurahisha na pia kunifunza mambo mapya kuhusu tabia za binadamu, historia au sayansi.

Ndiyo, kupanga wiki ya kazi ni muhimu sana ili kuboresha tija, kudhibiti muda na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa mpangilio mzuri. Kwa mfano, wiki yangu ya kazi naeza kuwa imepangwa kama ifuatavyo. Jumatatu, kwanza kabisa napanga malengo ya wiki mzima na kushugulikia kazi zinazo hitajika umakini mkubwa au kuhitaji mawazo mengi. Hii ni siku ya kupanga au kuanza kazi nzito pia napanga mikutano muhimu na timu. Jumanne, siku hii huwa nimejikita zaidi kwenye utekelezaji wa miradi. Nafanya kazi kwa makini ilikuhakikisha kila kitu kinakwenda kama ilivyopangwa na kurekebisha matatizo madogo yanapotokea. Jumatano, hii ni siku ya mawasiliano, napanga mikutano ya kushirikiana na wenzangu kutoa ripoti nakuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake Pia huu ni wakati wa kufanya kazi za usimamizi wa miradi na kupanga hatua zinazofuata Alhamisi, siku ya kuangalia maendeleo ya wiki, nafanya dhamini ya kazi zilizofanyika kuratibu hatua zinazofuata na kutoa maoni kwa timu Hii inasaidia kuboresha ufanisi na kuepuka kurudia makosa. Ijumaa, siku ya kumaliza kazi za wiki, nafanya kazi za mwisho kuratibu kila kitu kilichofanywa na kupanga kazi kwa wiki inayofuata. Pia, hii ni siku ya kujumuisha mafunzo madogo au kuboresha ujuzi wa kibinafsi. Mwisho wa wiki, jumamosi na jumapili mara nyingi napumzika na nashugulikia na shuguli za kibinafsi lakini pia napanga muda kidogo kwa kujifunza au maandailizi ya kazi ya wiki inayofuata. Hii husaidia kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Kwa ufupi, kupanga wiki ya kazi kunahakikisha kwamba kazi nzito, zinashugulikiwa mapema, mikutano na mawasiliano, yanapangwa kwa ufanisi na kazi zote zinafanyika kwa mpangilio, huku pia kudumisha muda wa kupumzika na kujifunza.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kujifunza kutokana na changamoto kubwa niliyo kutana nayo. Katika kipindi hicho nilikabiliwa na hali ngumu iliyohitaji uvumilivu, subra na kufanya maamuzi magumu Haikuwa rahisi kwa sababu kulikuwa na hofu ya kushindwa na kukata tamaa lakini tukio hilo lilinifundisha thamani ya kuendelea kusonga mbele hata mambo yanapokuwa magumu Kupitia tukio hilo, nilijifunza kujitambua zaidi kuelewa nguvu zangu ya ndani na kuthamini msaada kutoka kwa watu waliokuwa karibu nami. Pia, lilinifundisha kuwa makosa si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza na kukua. Kuanzia hapo, mtazamo wangu wa maisha ulibadilika nilianza kuwa na imani zaidi na uwezo wangu kupanga malengwa kwa umakini na kuthamini kila hatua ndogo ya mafanikio. Kwa ujumla, tukio hili ilinifanya kuwa mtu mwenye hekima zaidi, mwenye uthubutu wa kukabiliana na changamoto na mwenye shukran kwa safari ya maisha iwe ni rahisi au ngumu.

Ninapofikiria kuhusu wasilisho kwa kawaida na jiisi na mchanga nyiko wahisia hasa msisimiko na tahatari Kwa upande mmoja wasilisho hunipa furusa ya kushiriki mawazo yangu maarifa na kazi nilio fanya mbele ya watu wengine Hii hunifanya nijisikie kujiamini zaidi hasa pale ninapokuwa nimejiandaa vizuri na ninaelewa mada ninayowasilisha Pia, ninjia nzuri ya kuonyesha uwezo wangu wa mawasiliano na kujifunza kupokea maoni kutoka kwa wengine. Kwa upande mwingine, kuna wakati wasilisho uleta hofu kidogo au wasiwasi hasa ninapo fikiria kuhusu maswali magumu au kuhukumiwa na hathira. Hata hivo, hisia hizi hunisaidia kujiandaa kwa umakini zaidi, kupanga hoja zangu vizuri na kufanya mazoezi kabla ya kuwasiliana. Kadri ninavyo fanya wasilisho mara nyingi, divo ninavyo zidi kujisikia huru na kujiamini. Kwa ujumla, naona wasilisho kama fursa ya kukua, kujifunza na kujenga ujasri baada ya kuwa kitu cha kuogopa. Ni uzoefu unao saidia kuboresha mawasiliano yangu na kujiamini katika mazingira ya kita alamu na kijamii.

Kitu ninachopenda kununua zaidi ni kile kinacho ongeza thamani kwenye maisha yangu, iwe ni kwa ajili ya kujifunza, burudani au ustawi. Kwa mfano, napenda kununuwa vitabu na rasili mali za kujifunza kwa sababu hutuoa ujuzi mpya na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Pia, napenda kununua vifaa vya teknolojia au zana zinazo ongeza atija kazini na kurahisisha kazi. Mara nyingine napenda kununua vitu vya burudani kama mziki, filamu au michezo vinavyo nipa furaha na kupumzika baada ya siku ndefu. Pia napenda vitu vina viongeza afya kama chakula cha lishe au vifaa vya mazoezi. Kwa kifupi napenda kununua vitu vinavyo ongeza ujuzi, furaha na ustawi wangu.

Uzoevu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nikishughulikia na mradi mgubu wenye muda mfupi na utekelezaji na tu changamoto nyingi za timu. Katika kipindi hicho, nilijifunza jinsi ya kupanga kazi kwa kina, kugawanya majukumu kwa kila mshiriki wa timu na kushirikiana kwa ufanisi hata wakati maoni yanatofautiana. Nilijifunza pia umuhimu wa mawasiliano wazi kusikiliza wengine na kutoa maoni kwa heshima ila kila mtu ajisikie kushirikishwa. Zaidi, uzoefu huu ulinifundisha uvumilivu, jinsi ya kushugulikia presha na kufanya maamuzi yenye mantiki hata katika hali ngumu. Niliona kuwa makosa si mwisho bali ni sehemu ya kujifunza na kuboresha mbinu. Kwa ujumla, uzoefu huu ulinifundisha ushirikiano uvumilivu ujasiri wa kufanya maamuzi na namna ya kuboresha ufanisi wa timu na limekua chimbuko la manifanikio yangu kazini.

Wakati wa furaha, najifurahisha kwa njia ambazo zinanipa amani furaha na hisia kujikomboa. Kwanza, napenda kutembea au kutumia muda nje kama kwenye bustani, pwani au mahali penye hewa safi, kwani hii hunifanya nijisikia huru na kuunganisha akili na mwili. Pia, napenda kusikiliza mziki au kuangalia filamu za burudani jambo linalongeza hali ya furaha na kupumzika baada ya siku nzito. Kwa mara nyingine, najifurahisha kwa kujumuika na marafiki au familia, kuzungumza, kucheka na kushirikiana kwenye shughuli za burudani. Vile vile, napenda kuchukua muda wa kujijali binafsi kama kusoma kitabu kizuri, kufanya mazoezi au kula chakula nachopenda, jambo linaloongeza ustawi wa mwili na akili.

Ndiyo, kuwai kufikiria kuanzisha biashara yangu ni jambo la kawaida na lenye mvuto kubwa. Wazo la kuwa na biashara binafsi hunipa msisimuko kwa sababu linamaanisha uhuru wa kufanya uamuzi, kutumia ubunifu wangu na kujenga kitu chenye dhamana kwa muda mrefu kuanzisha biashara kunanipa nafasi ya kutatua matatizo halisi ya jamii, kutoa huduma au bidhaa zinazohitajika na pia kujifunza kwa vitendo kuhusu usimamizi wa fedha, uongozi na mahusiano na wateja. Hata hivyo, nimewai pia kufikiria changamoto zinazo kuja na biashara kama hatari ya kifedha, ushindano sokoni na hitaji la uvumilivu mkubwa. Hayo yote hunifanya nione umuhimu wa kupanga vizuri, kufanya utafiti wa soko na kujifunza kutokana na waliopita njia hiyo kabla. Kwa ujumla, wazo la kuanzisha biashara ni changamoto yenye fursa nyingi na ni safari inayohitaji nidhamu, subira na maono ya muda mrefu.

Ninaposhambulia mabadiliko kazini napenda kufanya hivyo kwa mtazamo chanya na wa kimkakati. Kwanza, nashughulikia mabadiliko kwa kuelewa sababu yake na malengo yake. Ni muhimu kujua ni kwa nini mabadiliko yanafanywa, faida zake za shirika, na jinsi ninavyoweza kuathiri kazi zangu na timu. Hii inasaidia kupunguza hofu ya mabadiliko na kuongeza ushirikiano. Kisha napanga mpango wa utekelezaji ili kwendana na mabadiliko kwa urahisi. Hii ni pamoja na kubadilisha taratibu, kujifunza zana mpya, au kuboresha mbinu za kazi. Mara nyingi napenda kushirikiana na wenzangu, kushirikiana mawazo na kusaidiana ili mabadiliko yafanyikishwe kwenye urahisi. Pia napenda kujifunza kutokana na mabadiliko kuona ni mambo gani yanafanikiwa na ni yapi yanahitaji kurekebishwa. Kwa mtazamo huu, mabadiliko kazini hayanapangwi bali yanachukuliwa kama fursa ya kukua, kuboresha utendaji na kuongeza ujuzi binafsi na wa timu.

Harufu ninayoipenda ni ile inayo changanya hisia za utulivu, furaha na kumbukumbu nzuri. Kwa mfano, napenda harufu ya kahawa mpya iliyochomwa, kwani hunipa hisia za nishati na utulivu asubuhi. Pia, napenda harufu ya kitunguu saumu, kinapopikwa au chakula kilichopikwa kwa moto wa mbao, ambayo hunikumbusha familia na mila za nyumbani. Vile vile, napenda harufu ya maji ya baharini au upepo safi wa asubuhi. Hii hunifanya nijisikie huru, kuungana na mazingira na kupumzika baada ya siku ndefu. Harufu za maua kama waridi au lavenda pia hunipa amani na kunisaidia kutulia akili. Kwa kifupi, harufu ninayoipenda ni ile inayochanganya kumbukumbu nzuri, utulivu, furaha na hisia za mwili kuungana na mazingira. Hii inafanya siku yangu iwe bora na yenye hisia za furaha.

Napendelea kutumia wifi zaidi pale inapopatikana hasaa kwa kazi nzito au kujivinjari mtandaoni kwa muda mrefu wifi huwa thabiti zaidi haraka na mara nyingine inayorahisisha kutumia huduma kubwa za mtandao kama kupakua faili kuangalia video zenye ubora wajuu au kufanya mikutano ya mtandaoni bila kuingi kuingiliwa na tatizo la mtandao Hata hivo, napenda pia kutumia data ya simu pale ninapohama au siwi karibu na wifi. Data ya simu ni muhimu kwa mawasiliano ya dharura kusoma barua pepe au kujivinjari mtandaoni haraka bila kuomba wifi. Mara nyingi, mtu huchanganya wifi na data ya simu kulingana na mahitaji na urahisi kuhakikisha kuwa anabaki kufikia mtandao bila kukosa kitu. Kwa kifupi, wifi ni chaguo la kwanza kwa kazi nzito na utulivu huku data ya simu ikiwa muhimu kwa urahisi na usafiri.

Muda nilio utumia mtandaoni kwa siku hubadilika kulingana na shuguli na maitaji ya kazi au burudani. Kwa kawaida, napanga masaa kati ya manne hadi sita mtandaoni, lakini hii inaweza kupanuka pale ninapokuwa na kazi za kidijiti au muradi unaoitaji mtandao. Muda huu hujumuisha kusoma barua pepe kufanya mawasiliano ya kikazi kutumia mitandao ya kijamii kwa taarifa na burudani kuangalia abari na mfululizo wa tv pamoja na kufanya manunuzi au huduma zingine za mtandaoni na pendelea kweka mda huu kwa uwiano kua kikisha siingilii usingizi kazi za nyumbani au mawasiliano ya uso kwa uso Kwa kifupi, kutumia mda mtadaoni ni muhimu kwa kazi, maarifa na burudani, lakini pia ufuatiliwa kwa makini ili kudumisha usawa kati ya maisha dijiti na maisha halisi.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana. Kuona maji mapana yasiyo na mwisho kunajaza hisia za utulivu, heshima na mshikamano na asili. Bahari hutoa manthari ya ajabu, wingu wa mawimbi, sauti ya upepo unaopuliza na harufu ya chumvi ya maji yote yanayoongeza hisia ya amani na uhuru. Kupitia uzoefu huo nilijifunza kuthamini uzuri wa asili na jinsi mazingira kama bahari yanavyoweza kupunguza msongo wa mawazo na kuchochea mawazo mapya. Pia ni fursa ya kufrahia michezo ya maji, kutembea pwani au kufanya mazoezi ya kuogelea. Kwa kifupi, kuona bahari ni uzoefu wa kipekee unaounganisha mwili, akili na roho na hutoa furaha na kumbukumbu zisizo futika.